Mimi naenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki hasa sunday, ni time yangu ya kujitolia na kujiweka sawa kiroho, hunisaidia kupata amani, kufikiria mambo vizuri na kuanza wiki nikiwa na mindset poa, pia inanisaidia kujikumbusha values zangu na kuendelea kusonga mbele hata mambo yakiwa tough.

Ndiyo, napenda kupika sana. Hasa wakati napika chakula ambacho familia na marafiki wanakipenda. Napenda kujaribu recipes mpya na kumix flavors tofauti. Kupika kuna nifurahisha, kuna nifanya niwe creative, na pia niwe mzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu.